Nyama ya ngombe hiki ni kitoweo ambacho kinapotikana kwa ngombe. Nyama ya ngombe natumika kupika nyama ya ngombe ya kukaanga, nyama ya ngombe ya mchuzi, lakini pia unaweza kubanika nyama ya ngombe. Tunaweza kula kwa wali, ugali, viazi.

Hapana ni neno lenye maana ya kukataa au kuonesha makatazo au kuonesha kutokukubaliana kwa kitu au jambo fulani.

Hospitali ni sehemu ambayo wagonjwa mbali mbali wanapelekwa kwa lengo la kupata huduma zao za kiafya.

Fedha ni neno linalutumika sawa na pesa au hela, lenye maana kubadilishana kwa mali au huduma. Kuna pesa au fedha za nchi tofauti tofauti ikiwemo Tanzania.